Wakati wa likizo, ni wakati wa kupumzisha mwili. Kwa hivo, jinsi ya kujistawisha likizoni ni kupumzika ya kutosha, huwa nasafiri au kubadilisha mazingira kwa manake ni wakati wa likizo. Kwa hivo, nafanya vitu ambavyo vinafurahisha mwili. Kwa hivo, pia wakati wa likizo huwa nakuwa na familia yangu, kujua jinsi wa famba wanaendelea. Alafu, pia wakati wa likizo huwa nafanya vitu ambavyo napenda. Vitu ambavyo napenda sana sana ni kama kupika, kucheza mpira, na kuosha nyumba. Kisha, kitu ambacho lingine ambalo napenda kufanya wakati wa likizo ili kujistawisha ni kujijali. Kwa hivyo huo anafanya kitu kama mazoezi mepesi, kula vizuri, na kutembea tu kwenye mitaa zangu huku.

Mimi nimefanya kazi ya kuchora nyumba kwa hivyo napenda ninaeza sema napenda kuchora na kuchora si ati nachora na mkono nachora na na kompyuta ama kipakatalishi kwa sababu mimi nachora vitu kama nyumba ama vitu kama ujenzi wa barabara. Nachora hizo maplani. Siko mahiri sana kuchora na mkono mtupu kwa hivyo natumia rula na hizo vyombo vya kuchora.

Mazoezi mimi nafanya, jioni kuanzia saa kumi na moja, mpaka saa moja jioni naanza na mazoezi ya kukimbia pole pole, nikiongeza, nikiongeza kasi masaa ikienda, nakimbia kwa takriban dakika ishirini, kisha naingia kujinyorosha, ili niweze kutuliza misuli kisha naingia kucheza mpira, nikishamaliza kucheza mpira, naingia tena kujinyorosha, ili kutuliza misuli, ili nisiweze kupata majeraha.

Filamu ambayo nimeona na ambayo naipenda zaidi ni filamu aina ya Prison Break. Prison Break ni filamu ambayo ina drama mingi na ni filamu ambayo inaelezea jinsi ambavyo mtu mwenye akili mingi anahepa kwenye magereza kaha wa kadha huko ugaibuni. Prison Break ilirekodiwa mwaka elfu mbili ishirini na sita na ina season sita.

Kujitunza sana sana mimi nafanya mazoezi hapa na pale. Kila wakati napata nafasi, mimi ufanya mazwezi. Kwa maana mazoezi inafanya mtu utoe vitu chafu kwa mwili. Na ukishaatoa vitu chafu kwa mwili, hiyo mazoezi pia inasaidia mtu kukuwa kwenye shepu mzuri ya mwili. Wezi nona tu hivyo kama unafanya mazoezi. Na mimi ni mtu ambayo napenda kutunza mwili angu hivyo.

Mimi napenda rangi ya buluu. Sana, kwa mana iyo rangi ni rangi ya ambayo ni ya kawaida. Na ni ambayo, ni rangi ya anga. Ukiangalia juu kwa anga, unaona rangi ya buluu. Ukiangalia maji, maji pia ni rangi ya bulu. Maji ambayo iko katika kisiwa, ama ile ambayo tunaita ocean kwa Kiingereza.

Wakati nahitaji msaada kazini huwa na nauliza tu mwenye akona uwezo wa kufanya, kazi ambayo inahitaji msaada, na kama akona uwezo, namwambia anisaidie, na anifunze hili muda mwingine, nisimsumbue tena kwa maana yeye mwenyewe akona kazi zake za kufanya.